Msimu wa mvua umeanza, ni wakati mzuri kupanda boga shambani, nitapanda mahindi na maaragwe wiki hii, arti ikotayari, nimeshailima wiki iliopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka, ninaitaji kununuwa mbegu bora, nitakuenda kwa mkulima mjuzi, yeye anambegu za aina nzuri, zinakaa sana. Musimu huu ni rahma kwa kulima wote, lakini nitumia wakati huu vizuri, nisipoteze nafasi, nitawomba watoto wanisaidia kupanda, wajifunze pia, mavuno mazuri atatusaidia familia nzima, tutakuwa na chakula chakutosha.

Asubui tayari, lazima niamke nianze siku, leo ni siku nzuri, naona jua linaangaza, je, nichukue chai au kahawa, nadhani kahawa itasaidia kuamka vizuri, baada ya kuoga, nitavaa nguo gani, yule shati la bluu au jekundu, nafikiri bluu ni bora kwa leo, nina mkutano saa nne, lazima nijiandae mapema, Hebu niangalie maelezo ya jana. Ni sikumbuke mambo muhimu. Siku ya leo itakuwa nzuri tu.

Wenzangu wakazini ni watu waina mbali mbali. Kuna wale wanaongea sana, wengine ni wakimya. Mimi napenda kuwa katikati. Siongei sana lakini siwe mbali. Kuna mmoja anaye ulizwa maswali mengi sana, wakati mwingine ni namchoka. Lakini naelewa yeye ni mtu mpya, anajifunza tu, lazima niwe na subira. Kuna wengine tunafanya kazi vizuri pamoja, ananifahamu bila kusema, iyo ni ushirikiano mzuri, tutakamilisha miradi kwa haraka. Ofisi ni kuna vikundi bia watu, lakini mimisi jiungi sana, napenda kufanya kazi yangu na kurudi nyumbani. Mausiano mazuri ya kazi ni muhimu Lakini kila mtu ni tofahuti.